Simu yangu si kifaa tu ni kama kiungo cha zaidi cha mwili wangu. Nikiiangalia sasa hivi naona kioo chenye mikwaruzo midogo kinachofichs ulimwengu mzima wa maarifa, mahusiano na fursa. Matumizi yangu ya simu yamebadilika kutoka kwa chombo cha kupiga simu tu na kuwa kituo kikuu chauendeshaji wa maisha yangu. Siku yangu haianzi kwa sauti ya ndege mbali kwa mlio wa taratibu wa kengele ya alamu kutoka kwenye simu yangu saa kumi na moja alfajiri kidole changu hutafuta kiyo hicho huku nikiwa bado nimefumba macho Mara tu ninapoizima kengele mwanga wa simu unakua mwanga wa kwanza kuingia machoni pangu Hapo ndipo ibada yangu ya kidijiitali inapoanza Kabla hata sijaondoka kati kitandani, mimi hufungua simu yangu kuangalia ratiba ya siku Napitia kalenda yangu kuona ni mkutano gani ninayo nikabili na kazi gani inilizo panga kukamilisha simu hunisaidia kupanga akili yangu mapema Baada ya hapo, mimi huingia kwenye programu ya hali ya hewa Je, nivae koti nzito leo Je, kutakuwa na mvua simu inanipea jibu hilo ndani ya sekunde chache Ikinikowa kwa usumbufu usio walazima mchana ninapoanza msandalizi ya kazi na au shughuli zangu simu inageuka kuwa ofisi yangu Inayohamishika matumizi yangu makubwa ya mchana ya najikita kwenye barua pepe na programu za ujumbe kama WhatsApp na Slack la katika ulimwengu wa leo wa kisasa kusubiri mpaka nifike mbele ya kompyucha ni kupoteza muda Ninajibu barua pepe muhimi unikiuwa kwenye usafiri au nikingoja chai Lakini matumizi yangu hayajikiti tu kwenye msandishi mi hutumia simu kama chombo cha kuhifadhi kumbukumbu Nikiona wazo nzuri mtaani ninalipigia picha au kurekodi sauti ya voice note simu yangu ndiye ubongo wangu wa nje Nikisahau kitu au kimehifadhiwa mahala fulani kwenye wingo kupitia simu langu Pia siwezi kusahau upande wa kifedha simu hizi sitembei na pochi zetu ya fedha taslimu simu yangu ndiyo pochi langu Kupitia huduma za pesa kwa mtandao na programu ze banki na lipia bili nanunua mahitaji na kutuma fedha kwa ndugu Hii imenipa uhuru mkubwa sana Lakini pia inanifanya nitegemee simu yangu kwa asilimia moja katika saa za maapumziko ya mchana simu yangu inageuka kua dirisha la kuangalia ulimwengu mtandao wakijamii kama vile Instagram, Twitter na TikTok linanisaidia kujua nini kinaendelea duniani. Kwanzia habari za kisasa hadi vichekesho vinavyonipunguzia msongo wa mawazo. Hapo ndipo ninapoungana na marafiki zangu ingawa hatuonani ana kwa ana mara kwa mara picha za status zao zinanifanya nijihisi bado niko karibu nao. Burudani ni sehemu nyingine muhimu. Ninapokuwa safarini au nikifanya kazi za nyumbani, simu yangu inakua rekodi ya televisheni yangu. Mimi husikiza podcast zinazonifundisha mambo mapya kuhusu saikolojia, uchumi na teknolojia. Muziki kwenye simu yangu ndiyo unaoamua mood yangu ya siku Nikihitaji nguvu na weka nyimbo za kisasa na nikihitaji utulivu na weka midundo laini Hata hivyo, lazima nikiri ukweli uhusiano wangu na una simu hii una changamoto zake Kuna nyakati ambapo najikuta nimepoteza saa nzima nikivinjari, yani kuscrolli bila lengo lolote ni kama sukuma inayovuta umakini wangu Mara nyingi nimejikuta nikishika simu kuangalia saa Kisha ninajisikia kutu.

Asubuhi ya leo haikuwa asubuhi ya kawaida ya kukupuruka. Nilianza kwa utulivu wa kipekee ambao ulinifanya nihisi kama ulimwengu wote ulikuwa umesimama kwa ajili yangu. Huu hapa ni mfululizo wa matukio ya asubuhi yangu ya leo. Hatua kwa hatua Mshale wa saa ulikua ukielekea saa kumi na moja na nusu alfajiri. Wakati fahamu zangu zilipoanza kurejea Leo, kengele yangu haikuniamsha kwa kelele Badala yake nilishtuliwa na mwanga hafifu wa rangi ya kijivu Uliokuwa ukipenyeza kwenye kwenye mwanya wa pazi pazia yangu. Nilibaki nimejilaza chali kwa takribani dakika kumi katika kipindi hicho nilisikiliza sauti ya asubuhi mlo mlio wa ndege wa mbali sauti ya upepo mwanana uliokuwa ukicheza na majani ya mti kwenye nje ya dirisha yangu na ukimya wa ndani ya nyumba. Nilianza kwa kuikumbuka ndoto yangu ya mwisho Kisha nikaachana nayo na kuanza kuvuta pumzi ndefu Niliushisi mwili wangu ukijaa nishati mpya. Nilisema neno moja moyoni Asante, sikutaka kuigusa simu yangu kwanza.Nilitaka dakika hizo za kwanza ziwe zangu Si za ulimwengu wa mtandao. Nilipoinuka kitandani nilihisi baridi kidogo ya sakafu ikipenya kwenye nyayo zangu. Hii ilitosha kuniamsha kabisa.Jambo la kwanza nililofanya kama ilivyo desturi yangu ni kutandika kitanda Kuna kitu fulani cha kisikolojia kinatokea unapotandika kitanda chako asubuhi. Ni kama unaiambia akili yako kuwa hawamu moja ya maisha imekwisha na nyingine inaanza. Nilinyoosha shuka kwa umakini, nikapanda mito na kuacha chumba kikiwa katika hali ya utulivu Nilienda moja kwa moja jikoni na kunywa glasi mbili za maji ya vuguvugu.Niliweza kuhisi maji hayo yakisafiri ndani ya mwili wangu Yakiamsha viungo vyangu vya ndani ambavyo vilikuwa vimepumzika kwa saa nyingi Baada ya kunywa maji nilitafuta sehemu yangu ya siri ya kukaa.Niliwasha mshumaa mdogo mwenye harufu ya vanila na kukaa kimya kwa dakika kumi na tano. Leo tafakari yangu ilijikita kwenye neno amani Niliruhusu mawazo yangu yapite kama mawingu. Sikuyafukuza wala sikuyafanya yawe yangu Niliaangalia tu hii ilinisaidia kuondoa kelele za akili ambazo mara mingi huleta wasiwasi wa mambo yajayo Baada ya tafakari hizo niliandika maneno machache kwenye shajara yangu Yaani jano Niliandika mambo matatu niliyokuwa nashukuru asubuhi hiyo ya leo. Afya yangu ya uwezo wa kupumua bila mashini. Usalama wa nyumba yangu na fursa ya kufanya kazi ninayoipenda. Saa kumi na mbili na robo niliamka kuupa mwili wangu changamoto. Nilivaa raba zangu na kutoka nje kwa ajili ya matembezi ya haraka ya dakika ishirini. Hewa ya asubuhi ya leo ilikuwa na unyevunyevu fulani na harufu ya ardhi iliopata umande. Barabara zilikuwa bado kimya.Nilikutana na watu wachache waliobeba maganda ya maziwa au magazeti. Matembezi haya yalinisaidia kusukuma ndani ya mwlini Nilijikuta nikitembea kwa kasi Nilisikiliza mapigo ya moyo wangu. Niliporudi nyumbani nilihisi nimechangamka mara mbili zaidi ya nilivyokuwa nilipoamka.Nilihisi akili yangu imekuwa kali na yenye uwezo wa kuchambua mambo haraka Zoezi lilifuatiwa na bafu la maji ya baridi.Najua wengi huogopa maji ya baridi asubuhi.

Ninapozungumzia afya simaanishi tu kutokuwa na ugonjwa. Kwangu mimi afya ni usawa kamili kati mwili, akili na roho. Katika ulimwengu huu wenye kasi ya na vyakula vya kusindika, nimegundua kuwa afya nzuri haitokei kwa bahati mbaya. Ni matokeo ya maamuzi madogo madogo inayofanya kila siku kila saa, huu hapa ndiyo utaratibu wangu wa makusudi na kulinda hekalu yangu ya uzima matumizi yangu ya chakula ndiyo msingi wa kwanza wa afya yangu. Nimeacha kuona chakula kama kitu cha kutosheleza njaa tu. Na badala yake nakiona kama fueli au nishati ya mashini yangu. Mimi hufuata kanuni ya 80 to 80 20 yaani asilimia themanini na ya muda nakula vyakula asilia. Na asilimia ishirini iliyobaki ninaruhusu kufurahia vitu vidogo vidogo. Urafiki jambo la kwanza ninalofanya ni kuhakikisha nakunywa maji ya kutosha Mimi hubeba chupa yangu ya maji kila mahali kunywa maji si kwa ajili ya kukata kiu tu. Ni kwa ajili ya kusaidia mfumo wangu wa mmeng'enyo kufanya ngozi yangu ingae. Na kuhakikisha ubongo wangu haupati uchovu wa mapema Nimepunguza sana vyakula vilivyosindikwa na sukari ya kiwandani Badala yake sahani yangu huwa na rangi nyingi, kijani cha mboga, wekundu wa matunda na protein asili. Nimejifunza kuwa sukari ni adui wa utulivu wa akili na nishati ya mwili.Hiyo nimeitenga mbali na utaratibu wangu wa kila siku Siamini kuwa lazima niwe mwanariadha wa kulipwa ili niwe na afya. Badala yake nimefanya mwendo kuwa sehemu ya maisha yangu. Mwili wa binadamu haukuumbwa ukae kitini kwa saa nane mfululizo. Mazoezi ya kila siku mimi hutenga angalau dakika 30 mpaka dakika 45 kila siku kwa ajili ya mazoezi Kuna siku nafanya mazoezi ya nguvu, yaani ile ya weight, ili kuimarisha misuli na mifupa na kuna siku nafanya matembezi ya haraka au kukimbia kidogo ili kuimarisha moyo wangu Ikiwa niko ofisini au mahala kazi, nyumbani, mimi hujiwekea kengele ya kunyanyuka kila baada ya saa moja. Kunyoosha viungo, kutembea kidogo kuelekea dirishani, au hata kupanda ngazi badala ya lift ni mambo madogo yanayoongeza umri wa kuishi Hii ni sehemu ambayo watu wengi hupuuza lakini kwangu ndiyo injini ya kila kitu afya ya mwili haiwezi kuwepo ikiwa akili imevurugika. Kila siku, mimi hutafuta dakika kumi za kukaa kimya kabisa. Hapa ndipo ninapozima kelele za ulimwengu na kusikiliza mapigo ya moyo wangu. Zoezi hili linanisaidia kudhibiti homoni ya msongo wa mawazo ambayo inajulikana kusababisha magonjwa mengi ya moyo na shinikizo la damu afya yangu ya akili inategemea sana unavyotumia teknolojia. Mimi huzima taarifa zisizo za lazima na nina muda maalumu wa kuweka simu mbali. Hii inanisaidia kuepuka hali ya kulinganisha maisha yangu na wengine kwenye mtandao. Jambo ambalo mara nyingi huleta sonono Nimeacha kujivunia uchovu au kufanyakazi usiku kucha. Nimegundua kuwa usingizi si anasa bali ni hitaji la kibaiolojia. Mimi huhakikisha napata usingizi.

Ikiwa ningepewa nafasi ya kuchagua uwezo mmoja wa ajabu, yaani super power, nisingechagua uwezo wa kuruka angani kama ndege wala nisingechagua uwezo wa kusoma mawazo ya siri ya watu. Badala yake ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa na kuzungumza kila lugha inayopatikana duniani Kwanzia lugha ya za binadamu hadi lugha za siri za viumbe wengine huu sio uwezo wa kiles kileskika tu, ni uwezo wa kiroho na kifikira ambao ninaamini ungeni ungeubadilisha ulimwengu na mtazamo wangu wa maisha kwa namna ya kipekee. Fikiria ulimwengu ambao hakuna kizuizi cha mawasiliano. Mara nyingi migogoro mingi duniani kwanzia angazi ya familia hadi mataifa inayo ina inatokana na kutoelewana. Ku tunatumia maneno yale yale lakini maana tofauti au tunashindwa kuelewa hisia zilizo nyuma ya lugha ya mgeni Nikiwa na uwezo huu ningeweza kusafiri hadi vijiji vya mbali zaidi ya Amazon au mlima wa Tibet na kuzungumza na wenyeji kwa ufasaha wa moyo nisingehitaji mkalimani Ningeweza kuelewa methali zao Utani wao na huzuni zao katika fomu yake halisi lugha ni lugha lugha ni zaidi ya maneno ni fadhihi za utamaduni na historia. Kuwa na uwezo huu ungemaanisha kuwa mimi ni raia wa dunia kwa maana halisi ningebeba ufunguo za mlango yote ya kistaarabu iliyofungwa sehemu inayosimu sisimua zaidi ya uwezo huu ni uwezo wa kuelewa lugha za ki viumbe wasio binadamu. Mara nyingi tunatembea msituni na kusikia sauti za ndege kama kelele tu au tunaona miti ikiyumba yumba na kudhani ni upepo tu Lakini je, ikiwa tuna kuna mazungumuzo yanaendelea? Ningependa kusimama chini ya mti na wa mbuyu uliou uliodumu kwa miaka mia tano na kusikiliza hadithi zake. Mti huo umeona viaz vizazi vikija na kupita. Ungekua na hekima gani ya kutuambia kuhusu uvumilivu na mabadiliko tuna tubia tu tabia nchi Ningependa kuelewa milio ya nya nyangumi baharini ambao wanasa wanasafiri maelfu ya maili kuzi wakizungumza kwa sauti ambayo sisi tunaziona kama mawingu tu uwezo huu ungenifanya kuwa daraja kati ya binadamu na asili. Ningewaeleza watu kwanini mazingira yanatu yanatusihi tuya linde. Katika ngazi ya kitaaluma, uwezo huu ungekua chombo kikubwa cha amani. Mara nyingi viongozi wa dunia huketi kwenye meza za mazungumuzo wakiwa na hofu na mashaka kwa sababu wanategemea tafsiri za watu ingine. Nikiwa na uwezo huu, ningeweza kuona pale ambapo tafsiri inapotosha maana. Ningeweza kusaidia ku kutaf kutatua migogoro kwa kuingia ndani ya hisie za kila upandi Ningejua lugha ya mwili ya kidiplomasia na lugha ya maneno kwa wakati moja uwezo huu ungenifanya kuwa mpatanishi asiye na upandi mwenye lengo moja tu kuhakikisha kuwa kila sauti imesikika na kueleweka kika milifu. Elimu nyingine duniani nimeficha kwenye maandiko ya kale na lugha ambazo zimekufa au zinakaribia kufa. Kuna siri za tabia asili kanuni za falsafa na rekodi za kihistoria ambazo ziko kwenye maktaba.

Kwangu mimi, sikukuu si tu sherehe nyekundu kwenye kalenda au siku ya kuto kuenda kazini. Ni kituo cha kupumzika katika mbio ndefu za maisha. Ni wakati wakuvunja uratibu wa kila siku. Na kuupa moyo wangu nafasi ya kuchanua, nina sherehekea sikukuu kwa mchanganyiko wa mambo makuu matatu. Maandalizi ya makusudi, muunganisho wa dhati na wapendwa wangu na ibada ya shukurani Sherehe yangu haianzi siku ya sikukuu yenyewe inaanza siku kadhaa kabla na kuupa moyo wangu nafasi ya kuchanua, ninasherekea siku kuu kwa mchanganyiko wa mambo makuu matatu. Katika kipindi hiki, mimi huanza kwa kusafisha na kupanga mazingira yangu Iwe ni kwa kuweka maua mapya, kubadilisha mapazia au hata tu kupanga vitabu vyangu upya. Mabadiliko ya mwonekano ya nyumba yangu yananiambia akili yangu kuwa kitu cha kipekee kinakuja. Mimi hutumia wakati huu pia kuchagua zawadi au kuandaa kadi za shukurani kwa ajili ya watu walioniguza maisha yangu katika kipindi kilichopisha. Maandalizi haya ni sehemu ya sherehe kwa sababu yananifanya nifikirie wengine na kuwacha ubinafsi wa majukumu yangu ya kila siku. Siku ya sukukuu inapofika, mimi huanza kwa namna tofauti na siku nyingine. Badala ya kukimbilia, kujiandaa, mimi hutumia saa za ya kwanza ya asubuhi katika ukimya wa kipekee. Mimi huita huu kuwa muda wa kwanza wa ajili ya muumba na nafsi. Niki ninakaa na kikombe cha kahawa au chai ya viungo nikitafakari maana ya sikukuu hio. Ikiwa ni sikukuu ya kidini, mimi husoma maandiko yanayohusu tukio hilo. Ikiwa ni sherehe ya kitaifa au binafsi kama siku ya kuzaliwa, mimi hutafakari hatua zilizopigwa tangu sherehe ilipopita. Huu ni wakati wangu wa kuandika kwenye saraja yangu ni kiorodhesha miujiza, midogo na mikubwa niliyokutana nayo. Hali hii ya utulivu hunipa msingi wa furaha ya kweli ambayo haitegemei kelele za nje Sherehe bila chakula cha kipekee kwangu haijakamilika Lakini siri haipo kwenye wingi wa chakula Bali kwenye mchakato wa kukiandaa Mimi hupenda kushiriki jikoni Harufu ya viungo kama mdarisini iliki na karafuu inatanda nyumbani asubuhi na sikukuu ndiyo inayonipa hisia halisi ya sherehe Mimi hujaribu mapishi mapya ambayo siwezi kuyapika siku za kazi kutokana na haraka kupika wakati wa sikukuu ni aina fulani ya sanaa na tabia kwangu. Ninapo pika na familia au marafiki jikoni hugeuka kuwa uwanja wa vichekesho. Hadithi za kale na mjadala ya kusisimua. Tunakula kwa macho kwanza, kisha kwa harufu, na mwishowe kwa ladha. Wakati wa chakula cha mchana au cha jioni ndiyo kelele za sherehe yangu, mimi huamini katika nguvu ya meza moja. Katika dunia yetu ya sasa, ambapo kila mtu anatazama simu yake, wakati wa sikukuu mimi hupiga marufuku matumizi ya vifaa vya kieletroniki mezani. Tunakaa tunatazamana macho na kushirikiana chakula. Mimi hupenda kuanzisha michezo ya mazungumzo. Kama vile mtu kusema jambo moja alilo jivunia kuhusu mwenzake alieye kaa naye jirani. Hapa ndipo vifungo vya upendo huimarishwa. Tunakumbushana asili yetu. Tunacheka mapungufu yetu na tunapeana moyo kwa ajili ya kesho.

Kama kuna jambo moja ambalo, kila mara limekua likiwasha moto wa shauku ndani ya moyo wangu, ni hamu ya kujifunza sana ya upishi wa kimataifa. Kwa wengi, kupika ni jukumu la lazima la kila siku, ili kushibisha njaa. Lakini kwangu upishi ni lugha ya ulimwengu ni sayansi na ni aina ya ushauri unaweza kuliwa Ningependa kujifunza sio tu jinsi ya kuanda vyakula bali falsafa ilionyuma ya kila kiungo na kila ladha inayopatika na duniani sababu ya kwanza inayofanya nitake kujifunza juu ya hamu ya kuelewa binadamu wenzangu kupitia sana za sahani zao Kila jamii duniani inahistoria iliyofichwa kwenye viyungo vyao Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia viyungo yani spices vya India kwa ufasaha kuelewa siri ya usawazishaji wa ladha tano katika upishi watai na mbuzi ya kipekea ya kifaransa za kutengeneza mchuzi ambao imebeba sifa za upishi wa kisasa Ninapoingia jikoni kujifunza upishi jipya kutoka nchi nyingine na kuwa siyo tu mwanafunzi wa upishi bali mwanafunzi wa historia Nataka kujua kwanini watu wa Mediterranean wanapenda mafuta ya mizetuni na mimea ya kukunukia au ni kwa jinsi gani udongo wa Amerika ya kusini umezidisha aina nyingi ya mahindi na pilipili ambazo zimebadilisha dunia kujifunza kupika ni kusafiri ulimwengu bila kuitaji paspoti Jambu lingine linalo nivutia sana ni upande wa kisayansi wa upishi Ningependa kuelewa molekula garastromi sayansi inayochunguza badiliko ya kifikizia na kimekali ya nayotokea wakati wa kupika Kuna ujuzi wa ajabu katika kujua ni joto gani sahihi inalofanya protein kwenye nyama ibadilike na kuwa laini au nimenyoka gani ya kikemia unayofanya mkate uwe rangi ya kahawa na harufu nzuri inayovutia kujifunza sayansi hii kuna nganifanya niache kufuata mapishi kama mtumwa na kuanza kuvumbua mapishi yangu mwenyewe Nataka kuwa nawezo wa kutazama viungo vitatu vilivyo baki kwenye jokofu langu na kuwelewa jinsi vinavyoweza kuungana kikemia ili kutengeneza ladha ya kipeke upishi ni kemia ya mabara inayofanyika jikoni na matokeo yake ni furaha ya ladha katika dunia ya leo ambapo magonjwa mengi enatokana na kile tunachokula ningependa kujifunza upishi ambao unalenga kuponya mwili Nataka kuelewa jinsi kutumia vyakula asili ilikuimarisha afya yangu na ya wale wanao ninao wapenda kujifunza jinsi ya kutayarisha vyakula vinavyo linda, vinavyo linda moyo, vinavyoboresha kinga za mwili na vinavyo ongeza nishati ni ujuzi wa lazima. Ningependa kujifunza sanaa ya slow cooking. Upishi wa polepole unahitaji virutubisho vyote na jinsi ya kutumia mimea ya asili kama dawa ndani ya chakula. Kwangu, jiko linapaswa kuwa duka la kwanza la dawa kabla ya kwenda hospitalini. Moja ya sababu kuu zinazo nifanya ni tamani ujuzi ni huu ni uwezo wa chakula kuunganisha watu. Hakuna kitu kinacholeta watu pamoja kama chakula kizuri. Ningependa kuwa na uwezo wa kuandaa karamu ambayo itawafanya marafiki na familia zangu wa sahau matatizo yao kwa muda na kufurahia wakati uli.

Katika safari yangu ya kitaalamu, nimepitia vitu vingi. Nimefanya kazi kwenye ofisi zenye viongozi na nimefanya kazi kwenye nyanja za kijamii zenye vumbi na jasho. Lakini nikitafakari kwa kina uzoefu uliostahili kuitwa mwalimu mkuu nyule wakati nilipoepewa jukumu la kuwa msimamizi wa miradi ya dharura, yani crisis project manager. Katika mazingila ya kijamii yaliyokuwa na mgogoro mkubwa wa kimaslahi ya rasilimali. Uzoefu huu hukufundisha tu jinsi ya kusimamia bajeti au lipoti mbali ulinifundisha sanaa ya uongozi, uvumulivu na umuhimu wa akili ya kihisia. Yaani ili inaitua emotional intelligence. Huu hapa ni mnyambuliko wa yale niliojifunza Nilipoanza kazi hii nilidhani kuwa cheo changu kingenifanya watu wanisikize Nilikuwa na makaratasi mengi ya mipango na nataria ya usimamizi Lakini niligundua haraka sana kuwa wakati mazingira ya musokosuko watu hawafuati cheo, wanafuata imani Nilijifunza kuwa uongozi wakweli huwanza pale unapowacha kutoa ambri na kuanza kusikiliza Nililazimika kuvua koti langu la usimamizi na kuketi chini na wanafanyi kazi wa chini na wananchi waliokuwa na malalamiko. Hapo ndipo nilipojifunza kuwa uaminifu ni sarafu ya dhamani zaidi katika kazi bila watu kuaminiana hata uwe na mpango mzuri kiasigiani utashindwa Uzoefu huu ulinifundisha unyinyekevu kwamba kiongozi bora ni yule anayewatumikia wengine ili wafikie malengo yao. Kazi hii iliniweka katika upande mbili zilizokuwa zinapatani. Kila upande ulikuwa na hoja ya msingi, lakini hakuna aliekua tayari kusikiliza upande wapili. Hata hapa ndipo nilipojifunza somo la dhahabu. Kuna tafauti kati ya kusikiliza ili ujibu na kusikiliza ili uelewe Nilijifunza kuwa mapatanishi mazuri Nilijifunza kuhusu mapatanishi mazuri Nilijifunza kubaki na utulivu wakati kila mtu karibu yangu anapoteza fahamu au anafoka. Nilijifunza kuwa ukimya wakati mwingine nijibu lenye nguvu zaidi kuliko maneno mengi. Uzoefu huu ulinionyesha kuwa migogoro si kitu cha kuogopa, mbali ni fursa ya kuleta mabadiliko chanya ikiwa utasimamiwa kwa hekima na bila upendeleo. Kuna nyakati katika kazi hii ambapo mambo ya likuwa hayaendi Bajeti ilipunguzwa walifanyikazi walikata tama na sinikizo kutoka kwa ukubwa ilikuwa kubwa Hapo ndipo nilipojifunza kuhusu ustahimilivu wandani Nilijifunza kuwa huwezi kutoa kile ambacho huna ile niweze kuatuliza wengine ni ilazimika kujifunza mbinu za kujituliza mimi mwenyewe Iwe ni kupitia tafakari mazoezi au kupanga vipaumbele Nilijifunza kuwa kufanya kazi kwa bidii nii tofauti na kufanya kazi kwa akili Nilijifunza kusema hapana kwa mambo yasio ya lazima ilikulinda afya yangu na akili na ufanisi wa mradi Kabla ya uzoefu huu nilipenda kufanya mambo peke yangu Kwa sababu niliamini nitafanya kwa usahihi zaidi Lakini mradi huu ulikua mkubwa sana kwa mtu mmoja Nililazimika kutegemea watu wenye asili mtazamo na ujuzi tofauti kabisa na wangu Hapo ndipo nilipoelewa maana ya sineji Nilioona jinsi wazo la ufundi mchondo ilivyoweza kuokoa mamilioni.

Katika ulimwengu huu ambapo makampuni makubwa ya teknolojia yanatoa matoleo mapya ya vifaa kila baada ya miezi kumi na miwili ni rahisi sana kunaswa kwenye mtego wa kutaka kuwa na kifaa cha kisasa zaidi kila wakati. Hata hivyo mimi nimejenga utaratibu tofauti kidogo Swali la unasahishisha vifaa vyako mara ngapi Kwangu halina jibu la namba moja tu Linaongozwa na kanuni tatu kuu ufanisi, uhai wa programu na uwajibikaji wa kimazingira zamani nilikuwa na tabia ya kusasimika kila simu mpya inapotoka Nilihisi kuwa kama nisita kuwa na kioo kioo chenye teknolojia mpya zaidi au kamera yenye megapixel nyingi zaidi Basi nimewachwa nyuma Lakini baada ya muda Niligundua kuwa mabadiliko kati ya toleo la mwaka huu na mwaka uliopita mara nyingi ni madogo sana ambayo haya athiri tija yangu ya kazi kwa kiasi kikubwa siku hizi mimi siangalii tarehe ya toleo mbali naangalia uwezo wa kifaa kufanya kazi yangu Kwa wastani mimi huhasishisha simu yangu kila baada ya miaka minne hadi mitano na kompyuta yangu kila baada ya miaka saba hadi minane huu ni mzunguko mrefu kuliko watu wengi Lakini ni uamuzi wa maksudi kipimo changu kikuu cha kusasisha vifaa ni pale maumivu ya kukitumia yanapozidi faida ya kukibakiza Wakati kompyuta yangu inapoanza kuchukua dakika kumi kufunguka au programu zinazotumia kazini zinapoanza kukwama kiasi kwamba napoteza saa moja ya tija kila siku hapa ndipo mnaanza kufikiria sasisho Ikiwa simu yangu haiwezi kudumu na chaji hata kwa saa sita Nikiwa nje ya ofisi na gharama ya kubadilisha betri ni kubwa ni karibu nusu ya thamani ya simu Hapo ndipo nakubali kuwa ni wakati wa kuaga kifaa hicho Mimi huona vifaa vyangu kama zana za kazi Si kama mapambo kama nyundo bado inapigilia misumari vizuri Hakuna haja ya kununua nyundo mpya kwa sababu tu ina rangi tofauti Hii ndiyo sababu ya kiufundi zaidi Inayonilazimisha kusasisha vifaa katika usalama wa mtandao kutumia kifaa ambacho hakipati tena masahisho ya kiusalama ni hatari kubwa Ninapochagua kifaa cha kununua mimi huangalia kwanza ni kwa miaka ngapi kampuni itatoa sahihisho la programu Mara tu kampuni inapotangaza kuwa kifaa cha changu ni absolute Yaani hakitambuliki tena na hakipati sasisho Hapo ndipo ninakilazimisha kustaafu usalama wa data zangu na faragha yangu ni muhimu kuliko uaminifu wangu kwa kifaa cha zamani Kwa hivyo, kusasisisha kwangu mara nyingi kuna sukumwa na lazima ya kiufundi badala ya hamu ya urembo sababu nyingine inayofanya niichelewe kusasisha ni uelewa uelewa kwangu kuhusu adhari za mazingira uzalishaji wa simu mmoja tu unatumia rasilimali nyingi za madini na maji na unazalisha kaboni nyingi Nikibayadilisha simu kila mwaka ninachangia katika urundo la taka la kielektroniki Yani e-waste ambazo ni simu kwa athiri yetu Kwa kukaa na kifaa kwa miaka mitano badala ya miaka miwili, unapunguza carbon foot print yangu na nusu. Hii inanipa amani ya moyo nikijua kuwa situmii rasilimali za dunia kwa uharibifu. Ninapofika wakati wa kununua kipya, mimi huhakikisha kile cha zamani kinaingia kwenye mfumo wa uharibifu.

Katika ulimwengu wa mapumziko, kuna mjadala wa muda mrefu. Je, unapaswa kulala kwenye godoro ambalo ni laini kama wingu au godolo imara ambalo linakupa usingizi wa kutosha. Baada ya miaka mingi ya kufanya majaribio na hata kupitia maumivu ya mgongo kutokana na uchaguzi mbaya, Leo hii jibu langu liko wazi kabisa Nimi nimwamini mkubwa wa godolo kigumu na imara Lakini neno kigumu hapa halimanishi kulala kwenye sakafu ya semiti maana yangu ni gondolo lenye uwezo wa kuhimili uzito wa mwili wangu kila bila kunimeza, hapo ndiyo uchambuzi wangu wa kina wa kwa nini nachagua gondolo ngumu kuliko ile laini na nzuri Kwa maana ya wepesi sababu kuu ya kwanza kabisa inayofanya nipendele gondolo kigumu ni afya ya uuti wa mgongo wangu mwili wa binadamu unamikunjo ya asili Unapolala kwenye godolo laini sehemu nzito zaidi ya mwili wako Hasa nyonga na mabega huzama ndani zaidi kuliko sehemu nyingine Hii inasababisha uti wa mgongo kupinda kama upindi wa usiku kucha Nimegundua kuwa, ninapolala kwenye gondoro imara, mifupa yangu inachukua mzigo mwingi Jambo ambalo linaruhusu misuli, mishipa na mzunguko wa damu kupumzika katika godoro kigumu, utu wa mgongo wangu unakaa katika mstali uliyonyooka, yani neutral position Hii inaniondolea maumivu ya asubuhi ambayo nimekua nikiyapata nilipokuwa nikitumia magodolo laini, yaliokuwa yakinitengenezea shimo katikati. Jambo lingine ambalo watu wengi hawazingatii ni jinsi gondolo lilayoathiri mzunguko wa damu. Gondolo laini sana huzunguka mwili wako na kuongeza mshinikizo kwenye tishu laini. Hii inaweza kuzuia mzunguko wa damu wakati wa usiku na kukufanya ugeukegeuke mara nyingi kuamsha mikono na miguu ilio kufa ganzi Mimi hupenda upendelea gondoro kigumu kwa sababu shinikizo linakuwa ndogo kwenye misuli na mishipa Pia gondoro imara inaruhusu hewa kuzunguka vizuri katikati ya mwili wangu na uso wa gondoro Wakati magondoro laini sana, mwili unazama na kuzibwa na povu la gondoro Jambo ambalo linasababisha joto kali na jasho. Gondolo kigumu linanifanya nilale nikiwa na baridi na utulivu. Jambo ambalo ni muhimu kwa usingizi mzito. Maana kama wewe ni mtu unayegeukageuka usiku, kutafuta nafasi nzuri, utanielewa hapa. Kwenye godolo laini, kugeuka ni kama kufanya mazuwezi ya mieleka. Unahisi kama umekwama kwenye tope Unalazimika kutumia nguvu nyingi kutoa mwili wako kwenye ile shimo ililotengenezwa na uzito wako Wakati godoro kigumu mimi huisi niko juu ya godoro Badala ya kuhisi niko ndani ya godoro Hii inafanya kugeuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine kuwa rahisi na bila kukatiza usingizi wangu. Hata asubuhi ninapoamuka unanyanyuka kwenye gondoro imara na rahisi. Zaidi kwa magoti na miguu kuliko kupamba.

Ikiwa ungeniuliza kinywaji kimoja ambacho siwezi kuishi bila nacho, jibu langu lingetoka kwa haraka na bila kusita. Kahawa. Lakini sizungumzii kahawa yoyote ile ya papo hapo, yani instant coffee. Nazungumzia kahawa rahisi ya asili iliyosindikwa kwa waledi na waandaliwa kwa mapenzi. Kwangu mimi, kahawa si kinywaji tu cha kutoa usingizi ni ibadaa ya asubuhi, ni kichocheo cha ubunifu na ni daraja inayounganisha tamaduni mbalimbali duniani. Sayari yangu na kahawa huanzia mapema sana kabla ya hata jua halijachomoza vizuri. Kuna kitu cha kichawi kinachotokea wakati maji ya moto yanapoguza unga wa kahawa uliotoka kusagwa. Harufu ile inayotambaa nyumbani ni kama kengele inayoambia kila mtu kuwa siku mpya imeanza. Na harufu ya kahawa inauwezo wakipekee wakuamsha hisia za furaha na utulivu hata kabla sijaiona. Mimi hupendelea kahawa ya Arabika. Hasa ile inayolimwa katika nyanda za juu za Afrika mashariki. Kahawa hizi zinasifa ya kuwa na asidi yenye radha na matunda ya mguso wa maua Jambo ambalo linafanya kila funda kuwa na hadithi yake ya udongo na hali ya hewa iliyokotamu Ninapenda kahawa kwa sababu ya utata wake katika kuitayarisha. Huu ndio wakati ambapo mimi hugeuka kuwa mwana sayansi waradhaa. Kuna mambo mengi yanayochangia kikombe bora kwa cha kahawa na mimi hufurahia kila hatua. Ninapendelea kusaga punje zangu mwenyewe muda mfupi kabla ya kupika. Ukubwa wa chembe-chembe za kahawa huamua jinsi maji yakatakavyo toa radhaa Kwa mfano nikitumia French press na hitaji kusaga makubwa Lakini kwa espresso nahitaji unga laini sana maji ya kuchemka sana huunguza kahawa na kufanya iwe na uchungu usiohitajika Mimi hutafuta usawa wa nyuzi joto kati ya 90 degrees centigrade na 696 degrees centigrade Hapo ndipo siri ya utamu wa asili wa kahawa inapojificha Kila sekunde inahesabika kahawa iliyo wekwa kwa muda mfupi huwa na radhaa dhaifu Huku ile iliyozidi kwa muda huwa na radhaa ya ukali huu ni mchezo wa umakini na usahihi watu wengi hujiuliza kwanini napenda kunywa kahawa bila sukari wala maziwa Jibu ni rahisi, nataka kuonja kahawa yenyewe Unapoongeza sukari na maziwa, unafanya radhaa ya asili ya punje ipote kahawa nyeusi inaradhaa nyingi zilizojificha Unaweza kuhisi radha ya chokoleti, karanga, mchungwa au hata asali kujifunza kunywa kahawa nyeusi kulinifundisha kuthamini vitu katika asili yake Nilijifundisha kuwa maisha hayahitaji sukari kila wakati iliyawe na maana Wakati mwingine, uchungu kidogo ndiyo unaoleta utimilifu na utambuzi wakweli wabaraka tulizo nazo katika maisha yangu ya kikazi, kahawa ni mshirika wangu mkuu Kafeini inayopatikana ndani yake kusaidia kuimarisha umakini Ninakuwapo na mradi wangu mgumu wakuandika au kuchambuza data kikombe cha kahawa peni yangu ni kama mwalimu anayenikumbusha kubaki kwenye mstari na kungoja nyamu yangu.

Katika ulimwengu wa biashara na utoaji huduma nimejifunza kuwa wateja hawaji kwetu kwa kutafuta bidhaa au huduma pekee wanakuja kutafuta suluhisho heshima na uelewa Kwangu mimi kushughulikia mteja si jukumu la kiofisi tu bali ni sanaa ya mahusiano ya binadamu Kila mteja anayekutana naye ni fursa ya kipekee ya kuwakilisha thamani na taasisi yangu na kujenga daraja ya uaminifu huu hapa ndio uthabiti wangu wa makusudi ninapotangamana na wateja hatua ya kwanza ya na muhimu zaidi ninapokutana na mteja ni kumpa umakini wangu wote katika ulimwengu wenye haraka watu wengi husikiliza ili wajibu yaani listening to reply lakini mimi husikiza ili nielewe Mteja anapoanza kuzungumza mimi huweka kando kila kitu simu kompyuta au mawazo mengine na kumtazama machoni ninatumia lugha ya mwili inayoonyesha kuwa niko naye Kuitikia kwa kichwa na kutoa sauti ndogo za udhibitisho nimegundua kuwa mara nyingi mteja mwenye hasira anahitaji tu mtu wakumsikiza na kutambua hisia yake nikisha msikiliza hadi mwisho bila kumkatiza nusu ya tatizo inakuwa imetu imetatuliwa kwa sababu mteja anahisi kuthaminiwa baada ya kusikiliza mimi hufanya zoezi la haraka la kifikira Ikiwa ningekuwa mimi ndiye niliyetoa fedha zangu na nikapata changamoto hii nisingejisikiaje Hali hii ya huruma na uelewa inanisaidia kubadilisha sauti yangu na maneno yangu badala ya kutumia lugha kavu kisheria au ya kiofisi mimi hutumia lugha ya kibinadamu Kwa mfano baada ya kusema hiyo ni sera ya kampuni Mimi husema naelewa kabisa kwa nini unahisi hivi na niko hapa kuona kuona ni kwa namna gani tunaweza kukutatua hii ndani ya miongozo yetu hii inatoa picha kuwa mimi na mteja tuko timu moja tunatafuta suluhisho badala ya kuwa wapinzani uaminifu ndio msingi wa huduma yoyote ninaposhugulikia mteja mimi huamini katika kusema ukweli hata kama ukweli huo ni mgumu ikiwa kuna ucheleweshaji wa huduma mimi humfahamisha mteja mapema kabla hajaja kuuliza siku zote mimi hufuata kanuni ya under promise and over deliver ikiwa najua itachukua siku tatu mimi humwambia mteja itachukua siku nne ikimaliza ndani ya siku tatu mteja anafurahia kwa sababu amevuka mtarajio yake Ninaepuka kutumia maneno magumu ya kitaalamu yanayoweza kumchanganya mteja Lengo langu ni kuhakikisha mteja anaondoka akiwa na picha kamili ya nini kinafuata wanafunzi wengi huogopa wateja wenye malalamiko lakini mimi huwaona kama walimu wa bure mteja anayelalamika ana kupa nafasi ya kurekebisha mfumo wako kabla wengine hawajaondoka kimya kimya ninapokutana na mteja anaye mwenye hasira, ninatulia. Siitumii hasira kujibu hasira Ninabaki kuwa nguzo la ya utulivu Ninaomba msamaha kwa dhati Hata kama kosa si langu binafsi Ninaomba msamaha kwa niaba ya taasisi kwa usumbufu tuliompa Ninafanya marekebisho yaani recovery sitishii kurekebisha mbali ninafanya kitendo cha zaidi kufaidi kufidia usumbufu huo iwe ni punguzo la bei huduma ya haraka au zawadi ndogo ya.

Ikiwa ungeniuliza nichague kati ya kusoma na kuandika, ni kama unaniuliza nichague kati ya kuvuta pumzi na kuitoa. Kusoma ni kuvuta pumzi ya mafikira ndani ya akili yangu na kuandika ni kutoa pumzi hiyo kwa namna ya kipekee na yenye maana kwa ulimwengu. Hata hivyo, nikilazimika kuangalia ni kipi kina kipaumbele zaidi, ni kipi kinanishughulisha zaidi Mimi ni msomaji kabla ya kuwa mwandishi kusoma ndiko kunako lisha nafsi yangu Huku kuandika kukiwa ni matokeo ya kile nilicho kisoma na kukitafakari mapenzi yangu kwa kusoma linaanza tangu nikiwa mdogo Kwangu mimi, kitabu si tu karatasi na wino ni mashini ya kusafiri kwa wakati, yaani time machine Ninaposoma ninaingia ndani ya akili ya mwandishi Aliyekua karne tatu zilizopita au ninasafiri kwenda nchi ambayo sijawahi kuitembelea na kujua tamaduni yake kwa undani zaidi kuliko mtalii kusoma kunanifundisha kunyenyekevu Kila ninapo fungua kurasa moja nagundua jinsi nilivyo jua mambo mengi Inanifanya nielewe kuwa uzoefu wangu wa maisha ni kipande kidogo sana cha fumbo kubwa la ubinadamu kusoma vitabu vya falsafa, historia na sayansi kunanipa ramani ya kuelewa dunia. Wakati kusoma hadithi ile ya fiction, kunanifundisha huruma kwa kunionyesha maisha kupitia macho ya watu, tofauti na mimi. Ikiwa kusoma ni kupokea, basi kuandika ni kuchuja na kueka mpangilio. Akili yangu mara nyingi huwa kama soko lenye kelele nyingi mawazo yanayo gongana, hofu zinazopiga kelele na ndoto zinacheza kuandika ndiyo njia pekee ya kunyamazisha kelele hizo Ninapoandika, ninalazimika kuchagua neno moja sahihi kati ya maelfu huu ni mchakato wa kinidhamu kuandika sajara, yaani journaring, kila siku kunanisaidia kuona mwelekea wa maisha yangu ni tofauti na kuzungumza, unapo zungumza maneno yanatoka hewani Lakini unapoandika unaacha alama ya kudumu kuandika kunanisaidia kujitambua mara nyingi sijui hasa ninafikiria nini kuhusu jambo fulani mpaka nitakapo keti na kuanza kuliandika kwenye karatasi Si juu siwezi kuandika vizuri kama sijashiba kusomo Wasifu wangu wa uandishi unategemea sana utajiri wa maneno na mawazo niliopata kupitia kusomo Unaposoma sana unajifunza sauti tofauti za uandishi Unajifunza jinsi ya kujenga hoja na unajifunza jinsi ya kueleza hisia nzito kwa maneno machache na rahisi upande mwingine kuandika kunanifanya niwe msomaji bora Kwa sababu mimi huandika mimi napo soma kitabu cha mwandishi mwingine ninaweza kuona ufundi alioutumia naweza kuona jinsi alivyopangilia maneno yake ili kuleta mshtuko au huzuni. Hii inafanya usomaji wangu uwe wa kina na zaidi. Badala ya kuwa tu mpokeaji wa taarifa. Kuna nyakati ambapo dunia inakuwa na fujo nyingi. Katika nyakati hizi, mimi hukimbilia kwenye usomaji. Kusoma ta kitabu kizuri kinanishusha shinikizo la damu na kunituliza akili kwa namna moja ambayo televisheni au mitandao ya kijamii haiwezi ni aina ya utulivu inayohitaji umakini Inanitoa kwenye matatizo yangu ya sasa na kunipeleka kwenye ulimwengu mwingine ambao naweza kupata, siwezi kupata mtandaoni kuandika kwa upande mwingine ni kama upasuaji Kuna nyakati kuandika kuna umi.

Hii ninapofumba macho na kurudi nyuma katika miaka ya utotoni Kuna picha moja ambayo haijawai kufutika. Si picha ya sherehe ya kuzaliwa wala zawadi ya garama. Mbali ni kumbu kumbu ya siku moja ya juakali nilikiwa na umri wa miakatisa Wakati babu yangu alipoamua kunipeleka kwenye kelele ya mlima mdogo uliokua unatazama kijijichetu Kumbu kumbu hii imebaki moyoni mwangu kama dira ya maisha yangu hadi leo Nakumbuka vizuri harufu ya baridi ya asubuhi na harufu ya moshi wakuni uliokua ukitokea jikoni kwa bibi. Babu aliniamsha saa kuminamoja alfajiri. Leo ni siku ya kuona dunia. Alisema kwa sauti yake nzito lakini yenye utulivu Nilikuwa na msisimuko mkubwa Kwangu mimi ule mlima ulikuwa kama kilele cha dunia mahali ambapo mawingu yaligusa ardhi Tulianza safali tukiwa tunatembea tuna beba mifuko midogo ya vitafunio za chupa na chupa ya maji katika umri ule, wakati kila kila hatua ilionekana kama adventure kubwa Nilikimbia mbele ya babu, niliruka mawe na kufukuza vipepeo Nikaamini kuwa kufika kileleni kungekua jambo la dakika chache tu Nilikuwa na nishati isio na kikomo au angalau nilithani hivyo Baada ya saa mbili za kutembea, jua lilianza kuchomoza na kuwa kali. Mtere mko ulikuwa ukionekana rahisi ukianza kwa muinuko mkali. Miguu yangu midogo ilianza kuhisi uzito. Ule umsisi muko wa mwanzo ukaanza kuyeyuka na kubadilika kuwa uchovu. Nilianza kununa. Kununa, niliacha kukimbia na kuanza kuburutu miguu Babu, bado mbali, niliuliza kwa sauti ya kulalamika Nikiwa nimekaa juu ya jiwe kubwa Babu alisimama, akatabasamu na kuninyoshea kidole kuwelekea kileleni ambacho, bado kilionekana kuwa mbali sana Hakusema, tukokaribu, ili kunidanganya Badala yake aliniambia kitu ambacho nime baki akilini mwangu Mjukuu wangu, uzuri wa mlima huonekani kwa kuangalia kilele tu mbali kwa kuangalia hatua unazopiga sasa hivi chini ya miguu yako Tulikaa chini ya mti wa mwembe uliokua katikati ya mlima Babu alichukua muda kunielezea kuhusu mimea tuliyokuwa tukiona Alinifundisha jinsi ya kusikiliza sauti ya upepo na jinsi ya kutambua alama zanjia katika kipindi hicho cha mapumziko Niligundua kuwa nilikua naharaka sana ya kufika Kiasikwamba sikuwa nimesahau ukuepo Nilijifunza kuwa uchovu si adui mbali ni ishara kuwa mwili wangu unafanya kazi kubwa Tulipoanza kutembea tena, siku kimbia, tulitembea kwa mwendo wapamoja hatua kwa hatua, nilijifunza kulinganisha pumzi yangu na hatua yangu Hapo ndipo nilipoelewa kwa mara ya kwanza maana ya subra Kila hatua niliopiga hata kama ikiwa fupi ilikuwa inanipereka karibu na lengolangu Mwishowe tulifika na kumbuka upepo mkali na baridi uliotuliza jasho langu mara tu tulipofika kileleni Nilichokiona nili nilikifanya nipatwe na mbuku mumuwazi kijiji chetu ambacho nilithani ni kikubwa sana kilionekana kidogo kama kichezeo cha watoto. Mashamba yalionekana kama viraka vya kijani na kahawa vilishono wapamoja. Lakini kitu cha ajabu zaidi ni kile nilichokio na chini mbali na hisia niliyokuwa na ayo ndani yangu Nilihisi nime kuwa.

Swali la kama napenda chakula kitamu, kwangu linajibu rahisi lakini lenye kina kirefu. Chakula kitamu ndicho kiini chafuraha yangu ya kila siku. Kwangu mimi, neno kitamu halihisi tu kwenye ulimi. Lina husu harufu inayokubaliwa na pua maonekano mwonekano unaovutia macho na kumbukumbu ambazo ladha hiyo inaacha moyoni Chakula ni lugha ya upendo ambayo haina haja ya mkalimani Ninapofikiria chakula kitamu na fikiria mchakato mzima wakuamsha hisia tano safari huanza kabla hata chakula hakijagusana na kinywa changu ni ule mlio wa mafuta yanayo chemuka jikoni au harufu ya vitunguu kama mdalasini tangawizi na vitunguu saumu inayotanda hewani Harufu hiyo inatuma ujumbe wa haraka kwenye ubongo wangu Ikitayarisha mfumo wangu wa mnyenyengo kwa kwa ajili ya karamu inayokuja Chakula kitamu kwangu lazima kiwe na usawa wa ladha Napenda muunganiko wa ladha tano za msingi tamu chungu chumbi asidi na ladha ya nyama asili Yaani umami Pishi linapokuwa na usawa huu kama vile mchuzi wa nazi wenye mguso walimau na viungo vya moto linakuwa zaidi ya mlo. Linakuwa na uzoefu wakipekee ambao unanifanya nitulie na kuthamini kile kijiko ninacho kula. Sababu nyingine ninalofanya nipende chakula kitamu ni uwezo wake wakurudisha kumbu kumbu Kuna vyakula ambavyo ni kila leo vina nirudisha moja kwa moja kwenye jiko la bibi yangu kijijini miaka ishirini iliopita Chakula kitamu ni hifadhi ya historia yetu Ninapenda kuvinjari vyakula vya mataifa tofauti Yaani International Cuisines Kwa sababu kila pishi linaniambia hadithi ya watu wake Nikila biriani ya vitunguu vingi ninahisi kama niko katika mitaa ya Zanzibar au Hedden's Bird ni kila pasta iliotengenezwa kwa mikono nahisi unyenyekevu wa utamaduni wa Italia Chakula kitamu kinanifanya nihisi nimeunganishwa na ulimwengu mzima bila kuhitaji kusafiri. Inanifundisha kuwa licha ya tofauti zetu za lugha na rangi, sote tunashiriki meza moja ya ubinadamu. Uwepo wangu kwa chakula kitamu halihisi tu kwenye kwenye kula, mbali unaweza hadi kwenye utayarishaji. Mimi huamini kuwa chakula kitamu huanzi huanza na upendo Ninapopika mimi huweka umakini wangu wote kwenye kila hatua Kuna sayansi ya kuvutia nyuma ya ladha Kwa mfano, jinsi joto inavyobadilisha sukari kuwa rangi ya kahawa na ladha ya kipekee au jinsi proteini ya nyama inavyo badilika kuwa na kutoa harufu nzuri inapopikwa kwenye moto mkali. Kuelewa kanuni hizi, kuna nifanya nithamini kila tabaka ladha kwenye sahani yangu. Kupika chakula kitamu ni aina yangu ya tafakari. Inanifanya nibaki katika wakati uliopo. Nikizingatia rangi, uzito na harufu hatua Hakuna kitu kinachoweza kulegeza mioyo ya watu na kuleta maelewano kama mlo kitamu. Katika maisha yangu, sherehe zote kubwa ki mikutano muhimu na hata upatanisho wa migogoro mara nyingi hufanyika mezani tukiwa na chakula kizuri. Chakula kitamu kinaondoa vizuizi. Watu wanapofurahia ladha nzuri, komoni ya furaha kama domapain huzalishwa. Jambo linalofanya mazungumzo yawe mepesi na vichekesho viwe vingi kushiriki mlo kitamu na rafiki.

Katika mazingira ya kisasa ya kazi, dharura si kitu cha kuuliza, kama kitatokea. Bali ni lini kitakachotokea. Kwa miaka mingi, nimejifunza kuwa dharura ni mtihani wa kweli wa uwezo, wa mtu wa uongozi, utatuzi wa matatizo na uthibiti wa kisaikolojia. Ninapokabiliwa na kazi ya dharura Iwe ni hitilafu ya kiufundi saa moja kabla ya uzinduzi au ni mabadiliko ya ghafla ya matakwa ya mteja muhimu Mimi hufuata hufuata itifaki yangu binafsi ambayo nimeita utulivu wa kimkakati hivi ndivyo ninavyuendelesha mchakato huo, kuanzia sekunde ya kwanza hadi hatua ya mwisho. Jambo la kwanza ninalofanya dharura inapotokea ni kutotenda, yani not reacting immediately. Hisia yangu ya binadamu, dharura inapotokea ni hofu au kukupuruka jambo ambalo huzalisha homioni ya kristosol inayo ziba uwezo wa kufikiria kwa mantiki. Mimi huchukua sekunde tano hadi kumi kupumua kwa kina. Katika sekunde hizi, najiuliza maswali matatu muhimu. Ni nini hasa kimetokea? Athari ya haraka ni ipi? Ni nini kinachoweza kusubiri na ni nini kinachohitaji jibu sasa hivi? Hatua hii inasaidia kubadili gia ya akili yangu kutoka kwenye hali ya hofu kuenda kwenye hali ya utatuzi Nikibaki mtulivu timu yangu na watu waliokaribu nami pia wanabaki watulivu dharura mara nyingi huletwa mgogoro wa mambo mingine mengi, yanayoonekana kuwa muhimu. Hapa ndipo ninapotumia mbinu ya trae trej inayotumiwa na madaktali kwenye vyumba vya dharura. Ninazigawa kazi katika makundi matatu. Kundi A, mambo ambayo yasipotatuliwa ndani ya sekunde chache, madhara yatakua makubwa na hayawezi kurekebikisha. Kundi B, mambo yanayohitaji ushughulikiwa haraka lakini yanaweza kusubiri kundi A likamilike. Na kundi C mambo au baruapepe zinazokuja katikati ya dharura ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja na tatizo lililopo. Hizi ninaweza weka kando kabisa Kwa kufanya hivi ninaokoa nishati yangu na kuielekeza pale ambapo itatoa matokeo makubwa zaidi dharula hustawi kwenye giza na ukimya. Ninaposhughulikia dharura mimi huwa muwasiliani mku Situmi muda mwingi kuandika ripoti mdefu Badala yake inafanya yafuatayo Nina wajulisha wahusika wakuu kuwa kunatatizo Linaloendelea na kuwa tunashughulikia na ninatoa makadilio ya muda wa kutoa marejesho mengine mawasiliano yangu ya dharura huwa mafupi Hii ndiyo iliotokea, hii ndiyo tunafanya sasa, hii ndiyo tunahitaji kutoka kwenu wazi huu unapunguza shinikizo kutoka kwa mabosi au wateja kwa sababu wanajua kuwa nahodha yuko kwenye ushukani na hajakimbii hajakimbia mili katika nyakati za dharura, ukamilifu yani perfectionism ni adui wa utatuzi Mimi hulenga kupata suluhiso linalofanya kazi, yani functional solution kwanza, ili kusimamisha damu isiendelee kuvuja. Ninatekeleza suluhiso kwa kasi, nikijua kuwa ninaweza kufanya marekebisho ya urembo badae. Na ninatumia mbinu ya angel ambapo, tunafanya hatua ndogo, tunapima matumia.

Vitabu kwangu si tu karatasi zilizo unganishwa ni milango ya kuingia kwenye akili ya watu wenye hekima, jasiri na ubunifu. Ingawa ninasoma aina mbalimbali za vitabu kulingana na msimu mapenzi yangu ya dhati yamejikita kwenye maneno makuu mawili falsafa ya maisha, yaani philosophy na wasifu wa watu mashuhuri, yaani biographies ama memos hii hivi ndivyo kwa nini aina hizi za vitabu zimejikita nafsi yangu Sina sifa ya kuwa msomaji wa vitabu vinavyonipa majibu ya haraka Napenda vitabu vinavyonipa maswali magumu falsafa hasa ile ya ustuki ya inawe imekua kama nanga yangu inapo Ninaposoma kazi ya marcus au sensaka Sihisi kama nasoma maandiko ya miaka elfu mbili iliopita Nahisi kama nazungumza na rafiki alienielewa changamoto zangu za leo vitabu vya falsafa vinanifundisha kutofautisha kati ya mambo niliyo ona uwezo wa kuyabadilisha na yale ambayo sina mamlaka nayo Hii imenipa utulivu wa ajabu Ninapenda kusoma falsafa kwa sababu inanifanya niwe muangalifu badala ya kuishi maisha kwa mazoea vitabu hivi vinanilazimisha kujiuliza. Je, ninaishi kwa maadili. Je, ninaongeza thamani duniani. Kusoma falsafa ni kama kufanya mazoezi ya akili ili kuimarisha misuli ya hekima na subira. Ikiwa falsafa ni ramani ya kifikira, basi wasifu wa watu ni ramani ya matendo. Ninapenda kusoma kuhusu maisha ya watu waliofanya mambo makubwa kuanzia viongozi wa kijamii kama Nelson Mandela, hadi wavumbuzi kama Elon Musk na Leonard Da Vinci. Kwanini uwasifu? Kwa sababu maisha ni mafupi sana kiasi kwamba huwezi kupata uzoefu wa kila kitu wewe mwenyewe. Kusoma wasifu kunaniruhusu kuiba uzoefu wa miaka sabini au themanini ya mtu mwingine ndani ya saa chache za usomaji. Ninajifunza kuhusu makosa yao ili nisiyarudie na ninajifunza kuhusu uvumulivu wao wakati wa giza Wasifu unanikumbusha kuwa hata mashujaa tunawaona leo walikuwa na hofu Walishindwa mara nyingi na walikuwa na mapungufu ya kibinadamu Hii inanipa ujasiri wa kubaba kukabiliana na mapungufu yangu mwenyewe ingawa nimejikita zaidi kwenye vitabu vya maarifa, yaani non-fiction, nina nafasi ya kipekee moyuni kwangu kwa ajili ya riwaya zinazochimbua undani wa utu wa binadamu. Napenda vitabu vya uandishi kama chinua ichebe, Ngugi wa thiongo au George Orwell. Vitabu kama 1984 au Things Fall Apart si hadithi tu za kubuni ni vioo vinavyo vinavyo asikisha ahadi ya jamii yetu Ninapenda riwaya zinazonifanya nifiche simu yangu na kujiuliza maswali kuhusu uhuru utamaduni na mabadiliko Fiction nzuri inajenga hali ya huruma, ndani yangu. Inanifanya nihisi maumivu na furaha ya mtu ambaye anaishi maisha tofauti kabisa na yangu. Aina nyingine inayopenda ni ile inayohusu jinsi ubongo wetu unavyofanya kazi vitabu kama Atomic Habits cha James Clear au Thinking Fast and Slow cha Daniel Kehlmann Vinabadilisha jinsi ninavyopanga siku yangu Ninapenda kusoma kuhusu saikolojia kwa sababu inanisaidia kujihack mimi mwenyewe Nikijifunza kwa nini nina nina ahirisha mambo Kwa nini ninaogopa mabadiliko.